Kweli kuna mahali kuingi ambapo nimesafiri neweza sema ni mahali pazuri kama vile wakati nilitoka Kenya wakati moja Nikaenda upande wa Arusha Tanzania ni mahali pazuri nikapata watu wanapika chakula tofauti na chakula kizuri kwangu ilikuwa mahali.

Mazingira ya kazi ambayo mimi hupendezwa nayo sana ni mazingira ambayo imetulia na mazingira ambayo watu wanafanya kazi kwa kusaidiana na pia kuwa wazi mmoja na mwingine kile naweza fanya bora kuliko naweza kusaidia na kile pia wewe unafanya bora kuniliko naweza nisaidi.

Kwangu hakuna chomba huwa napiga cha mziki, lakini na penda sana nikiona vile kibodi na pia vile ngitaa pia inapigwa. Izo mbili huni pendeza sana na ni vitu wa mbazo ningetamani sana kusoma nijue jinsi ya kuzipiga.

Ninapenda kutembea mahali kama mahali ya ambapo kumetulia wakati mwingine mstuni, mahali ya ambapo tukumetulia na pia naona wadege, wanyama ambao si wanyamakali, vitu zire kwangu hua nafurahia mahali ya ambapo pia siipajoto na siipabaridi, pakatikati vile.

Kwangu kwa sababu mimi ni muhubiri shughuli zangu za jumamosi na jumapili haswa huwa ni shughuli za zenye zinahusiana na imani yangu Wakati mwingine ni kuhubiri, wakati mwingine ni maombi na pia wakati mwingine ni kusoma neno kumtafuta mungu.

Mimi kwangu sivali miwani Hata kama miaka iliyo pita kuna wakati nilikuwa nimeagizwa ni valie miwani lakini kwangu haiku ni pendeza na siku valia Hata kama macho sasa mungu amenisaidia ninaona vizuri naendelea vizuri.

Kitambo nilipenda kucheza michezo ya video lakini sasa mimi kwangu sipendi kucheza michezo ya video Maana eneo moja huwa napenda kufanya kile kitu ambacho hata kama ni kucheza kina nijenga na kina nifungulia mawazo zaidi so mchezo ya video kwangu sipendelei hata kuicheza.

Vile huwa nahimiza washirika wangu katika timu eneo moja ni kuwaonyesha eneo ambalo ninaweza kufanya na ninajitolea na naamua kufanya vizuri katika eneo hilo na pia kuwa mtu mkweli kwa wengine na mtu ambaye ni muaminifu.

Hekima ambayo nimejifundisha maishani ni kuwa mkweli. Maana nimegundua uongo huwa kama mimba. Ambayo hata kama mtu anaeza ficha, hawezi ficha kwa muda mrefu. Kwa muda tu kidogo na mwishowe itaonekana, lakini ukishaongea ukweli, ukweli hauhitaji ukae ukikumbuka. Maana pia ukishaongea uongo inabidi ukae ukikumbuka, maana utahitaji kuifunikia tena, lakini ukweli ukishaongea wewe uko huru.

Kwangu haswa mimi huwa sifanyi mazoezi ya mwiri, huwa tunajifudisha kura vizuri na kuishi vizuri. Ndivyo niweke mwiri wangu ukiwa na afya na niweze kuendelea vyema. Kwa hivo kwa mazoezi, mimi huwa sifanyi mazoezi haya mengine lakini kwa muda kwa sababu ya kuwa nahubiri huwa na tembea tembea.

Muda wangu wabure haswa huwa nautumia kujifaidi ama kujikuza. Eneo moja ni katika kusoma naeza soma bibilia na pia nasikiza nyimbo na pia wakati mwingine natazama muvi ya ambazo zinanijenga kiimani na pia kimaisha.

Wakati wa mapumziko kazini haswa hua napenda kujaribu kutazama zile vitu ambazo nimefanya nione kama nimezifanya vyema na nione kama kuna kitu na ningetaka kurekebisha Wakati nitakutana nacho hapo mbele na pia nitazame ile kazi nimemaliza na ile ambayo nimebakia.

Ya napenda kuendesha baiskeli haswa wakati nimeenda vijijini huko mimi huwa ninapenda sana kuiendesha maana pia inafanya mazoezi nayo na inakuwa mzuri sana kwangu na pia kwa afya hiviyo ndivyo haswa naipenda.

Mimi hupenda sana kutumia teknolojia ya sauti haswa kwa sababu kama ya kuhubiri na pia kuweza kufikia watu wengi kwa hivo mimi kwangu siwezi epuka teknolojia ya sauti na pia huwa inasaidia sana maana nitaweza kuwasiliana na watu wengi kwa muda mchache na watu wataeza kunisikia vyema.

Ya nina mahusiano mema na wa wazee wangu haswa kwa sababu katika ukristo pia Tunafudishwa kuheshimu kuheshimu wazee na pia kuwasaidia mahali ambapo unaweza Kwa hivo mimi huwa na mawashiriano mema sana nape na wapenda Pia wananipenda na pia najali kuhusu maisha yao.

Tukiwa watoto tulipendezwa sana na kuangalia nyota Lakini kutoka niwe mtu mzima sipendezwi sana na kuangalia nyota kama hakuna kitu cha dhamana wakati huo chenye ninaangalia kama vile kunaezatokea mwezi mwekundu wakati huo naweza tazama lakini wakati mwingine la.

Katika shirika rangu, kitu kire huwa mimi napenda ni kuwa wakweri, watu tulio wakweri na watu tulio waminifu na hiyo inatusaidia kusaidiana moja na mwingine na pia kutoona udhaifu wa mwingine maana tunajua kila moja ni mudhaifu kwa njia moja ama nyingine.

Kwa haswa mimi kuenda maktabani, maktabani haswa mimi huenda kupitia simu yangu. Maana siku hizi tuna teknolojia kwa hivyo kama simu yangu imejaa vitabu ikona vitabu kama elfu tatu na kwa hivyo sihitaji kuenda maktabani tu nafungua simu yangu naingia maktabani kivyangu.

So mimi si msomi, mimi huwa ni muhubiri, so huwa natembea maeneo tofauti, tofauti, katika kueneza injili, pia kuelezea watu kuhusu upendo wa mungu, vile mungu anawapenda na vile pia anawajali vile hangetaka hata mmoja apotee ama aangamie.

Napenda kucheza na watoto sana pia kama vile yesu alisema wacha watoto wote waje kwangu kucheza na watoto huwa ni ya muhimu na pia huwa unaona ukweli wa watoto wale maana ukikaa na wao wakati huo mnacheza utasikia vile wanaongea na watoto hawananga siri yoyote kwa hivyo wanakufundisha hata pia jinsi ya kuwa kama mtoto mbele za mungu.

Mahandhari mazuri ambayo nimewahi ona ni ambayo nakuta si eneo lenye liko na joto na pia si eneo lenye liko na baridi na ni eneo ambalo halina kelele watu wametulia eneo lenye limetulia kila mtu anafanya kazi zake hiyo ndiyo kwangu naonanga ikiwa mzuri sana.

Mimi sipendi kuimba lakini pia napenda kusikiza nyimbo sana mana kwa sauti siko bora vire maana mimi ni muhubiri lakini kwa kuimba siimbangi sana na kwa hivo mimi kwangu ni kupenda tu napenda kusikiza lakini napenda kusikia wengine wakiimba sana.

Jinsi ya kuweka neno la siri salama ni kutumia namba ambazo si zile za kawaida kama usitumie namba yako ya simu, usitumie tarehe yako ya kuzaliwa na pia usitumie namba yako ya kitambulisho, tafta changanya neno na pia uchanganye nambari na pia uanze kutafuta nukta, hivyo ndivyo huwa naiweka ikiwa.

Ya mwezi wa mwaka ambao napenda zaidi, napenda julai na pia ninapenda disemba na ninaipenda kwa sababu hiyo ni mwezi wa saba na mwezi wa kumi na mbili Naipenda maana ikona siku muhimu ambazo mimi na mpenzi wangu tulizaliwa so kwangu inakuwa ni siku ni mwezi mwana sa.

Mara nyingi ya asubuhi, mimi hua nakula mkate, na pia wakati mwingine matunda kidogo kidogo kama ndizi, yanasoa hizo sana sana ndizo hua nakula, na pia wakati mwingine naezaeka mayai, nakula hivo asubuhi, na pia kikombe ya chai lazima iwe.

Napenda sana kuoga kwa maji moto. Mimi sipendi kuoga haswa kwa maji baridi hata kidogo. Ya mwili wangu nasikianga niko sawa na maji moto. Na si le moto kabisa. Lakini iwe hapo ni moto. Si vuguvugu. Ipite kidogo kuwa vuguvugu. Iwe moto kiasi. Hiyo ndiyo kwangu napenda kuora na yo sana.

Mimi kwangu huwa sigawanyi taka, maana mahali tunaweka wakati mwingi huwa ni eneo ra kuchomea. Na katika eneo ra kuchomea, kuna yure hukuja kuchoma huyo die, haswaa huwa anagawanya. Kwa ivo mimi si mimi huwa nagawanya. Huwa tunaweka zote mahali pamoja ye anagawanya.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni wakati nilipeana maisha yangu kwa kristo. Wakati niliamua kuokoka, maana kutoka hapo, maisha yangu yote iligeuka. Nikaanza kujenga njia inayo muelekea mungu, njia ya imani na njia tumaini ndani yake.

Yah kazi ya timu ya mbali, huwa tunakutana katika mtandao. Tunakusanyika pale katika mtandao. Tunaanza kuulizana ile kazi iko, kile mtu anapaswa kufanya. Tunagawana kila mtu yake, tunapeana siku. Ile ambao tunapaswa kuwa tumemaliza.

Wakati niko nyumbani haswa huwa natumia wifi, lakini nikiwa nimetoka hua natumia data ya simu. Kama sasa hivi natumia data ya simu maana kuna mahali niko siko nyumbani kwangu. Hivo ndivyo huwa nafanya na hivo ndivo huwa natumia wifi na data za simu.

Mimi haswa sipendi sana kuzungumza kuhusu siasa Wakati mwingi napenda sana kuzungumza kuhusu mambo ambapo inaathiri watu Haswa enero ra rohoni ama kuhusiana na imani kuliko mambo ya siasa siasa ni ngumu sana unikute niki zungumza hata jambo moja ama mbili.

Mradi mpya wa kazi huwa naanzisha kwanza kwa kuangalia zile vitu muhimu ambazo nataka kuangalia nitazame ile muda yenye nitachukua na pia nitazame wale watu wenye nitahitaji na kiwango kile pia itanigharimu na pia niangalie muda ile ambao inahitajika kuwa imemalizika.

Kinywaji kile mimi hupenda zaidi, haswa ni chai, napenda chai, na pia vire huwa naipika ni nachemisha maziwa Kisha chemka naweka naongeza maji, pia naweka majani, pia ninaweka sukari na ngojia ichemka ikicheuka napunguza moto, lakini naendelea kuchemka kwa dakika zingine kadha.

Zile vitu hunifanya nicheke huwa zina tofautiana Maana kuna wakati naona mtu amefanya kitu ambacho ni kiini cha kuchekesha na pia kuna zile wale watu hucheza michezo ya kuchekesha So utasikiza, mwingine husikia vile ameileta usikie inakuvutia na ingine pia ni ile unaona unahusika nayo ni ile ilikuwa katika utotoni unakumbuka hizo vitu zote.

Wakati wa likizo, hasa mimi napenda sana nijaribu kusoma vitabu zaidi, nijaribu pia kuomba zaidi, pia nijaribu kwaashirana wengine. Nione zile vitu ambazo naeza fanya bora. Ambazo kwa sasa sifanyi bora nianze kurekebisha.

Yani mohi lima maana kwetu ni mashambani kwa vijijini ni lima aswa najua kupanda maharagwe, najua kupanda mahindi, najua pia kupalilia, na pia najua kuvuna, kuna kile ambacho sijui kusu ata kudodoa, hizo vitu zote zenye nimefanya katika ukulima.

Viatu zile huwa napenda ni viatu ambazo si mzito na pia ni viatu vya rangi. Kwa sababu pia huwezi varia suti alafu uvarie kiatu ambayo si ya rangi. So huwa napenda viatu za rangi na ambayo si mzito na ambayo pia ndani inakupea kustarehe.

Huwa napendezwa sana na harufu ya manukato ya kama ile ya strawberry ya kwangu hiyo huwa inavutia sana sana sana. Maana hata nikinunua manukato haswa huwa naangalia hiyo harufu. Kama ya strawberry hiyo diyo inakuanga inanipendeza zaidi.

Ya mimi napendelea sana kusoma kuliko kuandika haswa na pia kwa akili yangu na kuanga na uwezo sana wa kueza kueka kile ambacho nimesoma ya haswa kusoma vitabu wa ambazo zina nikuza kiroho na pia kimaarifa ya maisha hizo ndizo vitabu pia napenda kusoma.

Ya kweli mimi napenda hesabu sana na pia hata wakati nilikuwa shuleni haswa nilipita nilikuwa napita vizuri sana he hesabu maana ilikuwa moja ya zile ambazo ningepita vizuri sana napata naongoza wengine Mara nyingi pia hata kukiwa na mashidano nilikuwa napita.

Ya nyumba yangu mimi naipenda karibu kila eneo rote maana eneo ra kwanza napenda sana kupika so jikoni inanipendeza lakini pia napendezwa pia na chumbani maana ni eneo ambaro ninaeza wakati mwingi sana huwa napenda kupumzika pale kwa hakika.

Siku yangu ya kuzaliwa vile huwa nasherehekea Haswa ni katika eneo la kumshukuru mungu sana, eneo la kuomba na pia eneo la kujipeana kwa mungu zaidi Ndivyo pia niwezeshe kufikia miaka mingi na pia kuishi nikimtukuza Kwa kila eneo la maisha yangu Hivyo ndivyo mimi husherehekea haswa.

Yani ninapo kuwa na furaha nikiwa nyumbani Haswa wa mimi hupenda sana kupika na pia hupenda sana kusikiza nyimbo na pia kuomba haswa Hivo ndivyo haswa mimi huwa nafanya wakati nimefurahi sana Naeza jifunza kupika kitu wa amabacho sijawi pika kwa maisha yangu nipike kitu kipya.

Vitabu zile mimi haswa huwa napenda sana kusoma ni vitabu vya imani vitabu vya ukristo Nisome kuhusu imani yangu Nisome kuhusu historia ya ukristo Nisome kuhusu watu ambao walitembea na mungu zile vitu walifanya zile vitu waliweza kufikia Maana hiyo inaniinua katika imani sana.

Jinsi ya kujikinga na jua kari ni kuhakikisha ya kwamba Nimevaria nguo nyepesi na pia ninavalia nguo ambao ni nyeupe si nguo nyeusi maana nguo nyeusi Huwa inakaa kama inanyonya joto So itafanya mtu awe na joto zaidi lakini nguo nyepesi inafanya na pia nyeupe itafanya usiwe na joto nyingi usisikie joto.

Kampuni ile naiaminia sana ya kiteknolojia ni kampuni ya simu, simu ya tekno. Maana nimetumia kwa muda mrefu na pia nimeona wako na vitu za dhamana na vitu ambazo zinasaidia kwa wale ambao wameamua na wale ambao wanazihitaji.

Ya mambo amabyo mimi hufanya kujiandaa kwa mkutano, eneo moja ni kupitia bibilia, na pia eneo la pili ni maombi kwa sababu mikutano mingi sana yangu, ni ya kuhubiri kwa hivyo yangu huwa najiandaa kwa maombi, na pia kwa kusoma neno, na pia kwa kufunga.

Ya jinsi ya kuwashiriana na wafanyikazi wenzangu ni kupitia kwa simu Wakati mwngine tunaweza tumia mtandao Wakati mwngine tutaandikiana ujumbe mfupi kulingana na mahali mtu wako ama na kile kinaendelea Hivyo ndivyo haswa huwa tunaweza kuwashiriana.

Na habari, haswa mimi huwa napata habari katika mtandaoni na haswa katika Facebook, hiyo ndio huwa napata habari nyingi na pia nyingi zake pia ukienda hapo unatafuta huwa naenda natafuta kulingana nataka habari kuhusiana na nini Hapo ndipo haswa mimi hupata habari zangu nyingi.

So, mimi si mtu wa kuamka mapema sana, mimi ni wa usiku sana. Usiku naeza lala usiku sana, lakini pia nayo kuamka nisi amke mapema sana, so kuamka ni lalelale kidogo. Kwa sababu, pia naeza lala usiku wa manane huko, ata saa tisa za usiku ama saa kumi.

Juisi ya matunda ambayo mimi hupenda sana huwa napenda nanasi nanasi kwangu hunipendeza na pia ata juisi ya maembe na ata ya parachichi pia huwa tamu kwangu lakini ile inapita zote ni ya nanasi. Nanasi ndiyo huwa napenda kunywa sana kabisa.

Haswa mimi hupenda kununua vitu zangu katika supermarket Maana pia nitaweza kuona vitu ambazo ni tofautitofauti na pia niweze kuchagua kile ambacho chanipendeza So nitapata kujichagulia, kulingana na maybe kile nataka kufanya, hiyo ndio sababu napenda kununua vitu huko.

Vile huwa napanga wiki yangu ya kazi haswa kwanza ni kuangalia zile vitu niko nazo na pia niangalie mahali napaswa kwenenda Pia niangalie kuhusu eneo lenye ni takuwa napata kama ni chakula, chai, ndivyo pia niweze kufanya kazi yangu vyema na usafirishaji pia naangalia.

Simu yangu haswa mimi huwa naitumia zaidi katika mtaandao na hiyo haswa huwa ni whatsapp pia katika facebook. Huko ndiko haswa huwa naitumia hata kama pia huwa na piga simu na pia naeza washiria na watu wengine tu kwa simu.

Kitabu chenye nakipenda zaidi ni kitabu cha historia ya chenye kinaongea kuhusu historia ya kanisa historia ya dini ya ukristo na pia kuna moja imeandikwa na David Paulson na pia kuna zingine zenye unakuta imeandikwa kama na Josephus ambazo hizo ndizo vitabu napenda zaidi.

Mimi hupenda kuwa shiriana na watu kwa simu moja kwa moja ama kwa simu na mpigia anashika ndivyo kama ako na swali anaweza uriza ya mimi si wale watu wenye wanapenda sana kuandika lakini hiyo ya kuwa shiriana hiyo ndio inakuanga mzuri sana kwangu moja kwa moja.

Napenda kutazama tu watu wakikimbia, lakini kwangu sipendi kukimbia kamwe lakini napenda kutazama wengine nione vile wanakimbia lakini kwangu kukimbia inakuwanga ngumu, labda niki nifanye ile ya kukimbia tu kidogo kwa mwendo kiasi.

Chumba changu cha kulala si kubwa sana na pia si ndogo sana imepakwa rangi nyeupe na pia kitanda kina rangi nyeupe nayo godoro ina rangi rangi nyekundu na pia ni moja hake nye ni mzuri sana Mana hii ni godoro la inches nane.

Maoni kutoka kwa wengine huwa naitokea naipokea mzuri. Ikiwa ni maoni ya pongezi pia napokea vizuri najua. Eneo hilo nitazidi kuliangalia. Na pia ikiwa ni maoni ambayo ni ya kinyume pia inanisaidia. Kujua maeneo ambayo napaswa kurekebika ama kujaribu kufanya vyema.

Kitu ambacho napenda kuhusu mtaa wangu eneo moja ni usalama na eneo la pili ni kwamba ni eneo ambalo liko na maji inatosha na maji safi na pia ina umeme ambao haupotei hizo ndizo vitu ambazo napenda sana kuhusu mtaa wangu.

Jambo ambalo ni muhimu katika dini yangu, ni kuomba kumtafuta mungu na pia maisha yangu kubadilika kulingana na imani yangu kwa mungu Hivyo nidihirishe upendo wa mungu kwa kila yoyote ambaye ninakutana nae na maisha yake pia ifike kubadilika.

Maonyesho ya sanaa, si nilienda tu nikiwa mdogo, nikiwa mkubwa, sijakuwa mtu wa kwenda mahali kuna maonyesho ya sanaa, maana kwangu hainivutii vile kama vile mambo mengine inanivutia ya hiyo ndio sababu huwa siendi maonyesho ya sanaa.

Kweli ni mewahi ona bahari upande wa Mombasa na pia nikapitia pale karibu hata kama sikufika kuingia kwa maji Lakini niliona na pia nikaona ni eneo ambalo inapendeza ni vile pia nilikuwa na shuguli zingine kwa hivo wakati huo singeweza kuingia kwa bahari.

Lugha ambayo ningependa sana kujifunza ni lugha ya kihibirania Maana kuna mwanzo katika ile iliandikwa ya kwanza bibilia iliandikwa kwa kihibirania na kigiriki Kwa hivyo ningependa sana kujua hiyo lugha Maana pia ningeweza kujisomea bibilia katika kihibirania.

Ya kweli hua natumia video kwa mawashiriano Lakini ni wakati ni naongea na mtu ako mbali na pia wakati mwingine ni kitu nataka kumuonyesha Kwa hivo inabidi niweke ya video ndivyo aweze kukiona na pia aweze kukikagua hata akiwa mbali.

Kuna wale majirani ninawafahamu Lakini kuna wengine pia siwafahamu maana wengine wamekuja juzi juzi na sijaweza kuingiriana na wao Kwa hivo bado sija wafahamu Lakini pia nikona kadha ambao ninawafahamu na ambao pia naweza wapigia simu maybe nikihitaji kitu kwa kalibu na siku kalibu wanisaidie.

Kazi zangu huwa nazipanga pia kulingana na vile zinahitajika kama kunazo unaeza kuta iko na mda mfupi Kwa hivo itatangulia na kuna ile ingine utakuta ikona mda mrefu Kwa hivo hiyo inaeza fanywa baadaye na pia kulingana pia na faida zake na umuhimu wake.

Na kompyuta inarahisisha na pia maandishi yake inaonekana kwa hivyo kila mtu hakuna mtu atalalamika kuhusu maandishi kwa hivyo mimi napenda sana kuandika na kompyuta kuliko kuandika na mkono. Maana maandishi yake ni laini pia nikitaka kuifanya iwe kubwa nitafanya ikitaka chochote chenye naeza fanya naezataka nikitaka kucheza nayo kiasi nitacheza.

Na wangu napendelea baridi kuliko joto maana wakati mwingine joto Unaeza kuwa mahali ambapo haujui utafanya nini na joto ni mingi Lakini baridi wakati mwingi sana utakuwa na Sweater ambazo unaeza varia mafurana na pia unatafta kama ni jiko ama unakunywa kahawa moto.

Wakati mwingine nikiwa nimechoka wakati huo ndiyo haswa naezakura chakura cha haraka lakini wakati mwingine napenda kujipikia chakura kuliko kununua chakura cha haraka maana ni kweli kinashibisha lakini wakati mwingi sio razima kiwe ndicho chakura kire ungependa sana kura kila wakati.

Mafundisho ambayo ningependa kupata kazini ni kujua mambo ambayo sijui kwa wale ambao wanaijua vizuri na pia nami pia niwafudishe mambo ambayo ninaifahamu ama ninaijua vizuri lakini wao hawaijui Tukae ni kubadilishana tumebadilishana kila mtu maarifa yake na mwingine.

Mji wangu wakuzariwa unajurikana na mambo mengi, eneo moja ni kuwa una matunda mengi sana kama vire maembe, parachichi, pia ni eneo ra kahawa na eneo ra majani na pia matajiri wengi sana na waibaji wengi wametoka eneo lile hivi divyo mji wangu, hayo ndiyo mambo yenye inajurikana kuhusu mji wangu wakuzariwa.

Maji yenye nakunywa kwa siku inategemea na siku kama leo nimekunywa wachupa chupa moja na nusu na pia kuna wakati mwingine kama juzi kuna siku nirikunywa lita kama tatu Kwa siku moja Kwa hivo inategemea mahariniko Pia kama kuna joto kuna baridi.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu Maana inanisaidia kufanya mawashiriano na wale wako mbali na wale ambao ni wa jamii yangu lakini hatuko pamoja na pia na marafiki zangu wa karibu so tunajuliana hali so inanisaidia hivo.

Mimi ni ngumu sana kuenda hospitali maana pia niko na afya na pia si labda niwe naenda kupima kitu kama presha ama sukari lakini pia hiyo huwa ni ngumu maana pia kuna vile mtu husikia mwili wako na unajua uko sawa kwa hivyo ni ngumu sana kuenda hospitali.

Kinywaji cha baridi ambacho huwa na kipenda ni kama vire yogati maana ina haswa ukikunywa wakati kuna jua ama juisi ya nanasi ukikunywa wakati kuna jua na iwe baridi inakuwaa tamu zaidi.

Vile huwa na shugurikia muda wa mwisho haswa nikuhakikisha ni kuangaria kile kitu nipaswa kufanya ni hakikisha nimefanya vile inapaswa na kama haiko sawa na jaribu kureta mikono mingine ambayo tunaweza hakikisha kile kitu kimeisha katika wakati wake.

Kuoga inategemea eneo lenye niko na kile ninafanya maana pia kuna eneo unaeza kuwa liko likiwa na jua sana itabidi naoga mara mbili naoga asubuhi na jioni lakini kama si eneo lenye liko na jua sana na si kazi kubwa ninafanya yenye itafanya nitokwe na jasho sana naoga mara moja kwa siku.

Ha huwa inategemea na kazi, kuna kazi kama ni mingi napenda kufanya na wengine Lakini kama ni kazi kidogo napenda kufanya peke yangu Ndivyo nihakikishe pia nimefanya kire kinafaa na pia ndivyo ni hakikishe ire muda tukonayo tumeitumia vizuri So kazi ni ndogo ni kireta wengi hatutoweza kutumia muda vizuri na pia kazi kama ni nyingi ni kifanya peke yangu nitapoteza muda.

Ushauri ambao ningependa kupea mtu mwingine ni ya kwamba aweze kuwa yeye. Aweze kuwa mtu mwaminifu na aweze kuwa mtu mwenye. Anasimama kwa kanuni zake ambazo zitamsaidia kujikuza na kufikia hatima yake katika maisha yake.

Vile huwa nashambulia tatizo kazini kwanza ni kuangalia uzito wa tatizo lile na kuangalia wale ambao wameguzwa na tatizo lile pia kuketi na wengine kuwaelezea kuhusu tatizo hilo ndivyo pia tuweze kuulizana na tuweze kuangalia kile tunapaswa kufanya kuhusu tatizo hilo.

Muda ambao ninatumia mtandaoni kwa siku inategemea maana kuna wakati naeza kuwa mahali kwa mkutano wakati huo naeza tumia muda mchache sana kwa mtandao maana nitaingia jioni ama asubuhi ama wakati wa maakuli Lakini kuna wakati mwingine naweza kuwa jambo rire nafanya napaswa kuwa kwa mtandao so kwa hivo kuna siku naeza tumia tazaidi ya masa kama sita kwa mtandao.

Hswa mimi napenda, sipendi kucheza, lakini napenda kutazama mchezo. Maana katika hiyo mimi kwangu nasikia naridhika haswa michezo ile napenda kutazama ni michezo ya mashidano ya kukimbia. Orimpiki, maana kwangu hufuraisha. Na pia kwa sababu nchi yangu husika katika mchezo.